Zawadi nzuri ambayo nimeshawahi pewa ilikuwa ni matunda. Matunda yale niliyala na kushiba na nilihisi vyema sana. Zawadi ni muhimu sana katika ujenzi wa jamii na kuongoza katika ujenzi wa familia. Maana zawadi huwaleta watu pamoja, huwaleta binadamu pamoja, nchi pamoja na kila mmoja ningeweza kumsihi akaweze kumpa rafikiye ama nduguye ama wazaziye zawadi. Maana ni muhimu sana katika ujenzi wa familia, jamii au hata nchi kwa ujumla. Zawadi ni mhimu sana huwezesha binadamu kuhisi wanapendwa katika mazingira waliyomo.

Mimi hupenda suruali. Suruali. Suruali humsitiri mtu vizuri na anaeza enda nayo pahali popote. Pia ni nguo ama vazi la kiwanaume. Kwa hivyo laweza tumika kucheza mchezo kama futiboli, mchezo kama kandanda ama voleboli. Pia, suruali ni muhimu sana kuivailia maana humstiri binadamu vyema.

Uchoraji ni mchakato wa kisanii wa kuunda picha au maumbo kwa kutumia mistari alama au rangi yenye uso maalumu kwa karatasi. Inastahili, ina umuhimu mkubwa sana. Manake hukuza ubunifu wa kila moja. Ina wapa watu fursa ya kutoa hisia zao kwa ubunifu wa aina yake. Huelimisha, maana maumbo mengi hutoa elimu na hupitisha elimu. Kutoka katika kizazi kimoja hadi kingine katika dunia. Pia, hupitisha tabia za aina moja hadi ingine. Kutoka kwa jamii moja hadi nyingine hii huwezesha kutunza mila na desturi za jamii moja ama nyingine. Hii ulinda utengamano wa jamii na elimu ya jamii. Pia kuchora imetumika zaidi katika kueleza mambo muhimu katika elimu ya kisasa kama vile dunia inavyo onekana duwara na pia imetumika katika kuonyesha sifa moja au nyingine ya kitu kimoja au kingine.

Ndiyo, napenda kusikiza redio. Kusikiza redio ni shughuli ya kufuata matangazo ya sauti kupitia redio, simu au mtandao ambayo inatoa habari, muziki na mazungumzo. Redio imekua chombo muhimu kwa chombo muhimu cha mawasiliano tangu miaka ya tisini na ishirini na hadi leo imebaki kuwa moja ya njia rahisi na ya haraka ya kufikia watu wengi hasa katika maeneo yenye upatikanaji mdogo wa interneti. Umuhimu wa redio. Umuhimu wa kusikiza redio. Habari, habari. Redio huleta habari muhimu katika jamii. Inatoa habari za haraka kuhusu hali ya hewa na maswala ya jamii. Hivyo inaboresha ufahamu na elimu. Inafaa sana katika jamii kama inashiriki kwa kwaya. Kusikiza redio ni chombo cha burudani. Redio imekua chombo muhimu tangu jadi ya kupitiza burudani. Kutoka sehemu moja hadi nyingine.